Mimi kwanza huu vile ambavyo najilinda kutoka vitisho vya mtaandaoni, ni kwamba nikipata vitisho vivote mtaandaoni huwa na viripoti kwa wale watu ambao wamepewa nguvu za za kushugulikia mambo kama hayo. Kwa hivyo na repoti.

Ndio, mimi napenda kutazama na pia kucheza mchezo. So, napenda kutazama na kucheza mchezo wa kadanda. Napia napenda kutazama watu wakikimbia michezo ya olimpiki. Kwa hivyo, napenda kutazama michezo na pia kucheza mchezo.

Kwa kawaida mimi huwa nakunywa maji vikombe vitano au sita hivi kwa siku. Huwa nakunywa vikombe tano hadi sita kwa siku. Maana maji ni muhimu sana kwa mwili wa mtu. Ndiyo.

Mimi hasa naweza sema napenda mbwa kuliko paka. Maana mbwa huwa inafanya kazi yake ya usiku ambayo ni kubweka na kuweka wezi mbali na mtaa wangu ama manyumba yangu.

Mimi naweza sema huwa nashiriki kwa kinywaji cha juisi ama sharubati. Napenda kukunywa juisi au sharubati wakati ambapo haswa kuna jua kali. Na nikiinywa na huwa nahisi vizuri zaidi.

Mimi huwa sipendi kupigia picha kwa sana huwa napigia picha wakati ambapo niko mahali pazuri ambapo nimetembea mahali penye mandhari mazuri kwa hivyo na sipendi kupigia picha kwa hivyo sijui ni mara ngapi napiga picha.

Chakula ambacho mimi nakipenda sana na tena zaidi ni chakula aina ya nyama ya kuku na ugali au sima. Chakula nachokipenda zaidi ni nyama ya kuku na sima mana hiki chakula huwa kitamu tena zaidi sana.